Kuulixa lipi swali na kupenda kunywa maziwa Masiwa ni chapa wa chakula ambacho kinatia mtu afya. Inaleta protein katika mwili ya mtu. Na kwa upande wangu kama kawaida nalipenda kutumia kwenye wa masiwa.

Asante kwa kuuliza hili swali la majira ambao ninayoyapenda. Katika maisha kuna majira mengi, kuna majira ya mavuno, ya upanzi, na kwa kawaida napendanga ujira ya.

Asante kwa kuuliza hili swali la ni mara ngapi ninapoenda mahali pa ibada kwa wiki kama kawaida naendanga mara moja kwa kuwa nina shughuli nyingi za kusoma naenda mara moja.

Huchachi kifaa chako cha kazi mara ngapi kwa siku ikiwa kifaa changu ambacho natumia kwa kila siku ni simu na kwa kawaida nachachi mara mbili kwa siku asubuhi na jioni naporudi kwa ka.